Ndiyo, ninapenda kupiga chombo cha muziki ala ambayo napenda sana kupiga ni gitaa. Gitaa ni chombo cha muziki ambacho nakipenda sana napenda mvuto wake wa muziki napenda ile midundo ya gitaa. Napenda sana kupiga chombo cha mziki. Maanake huwa kinanituliza moyo, kinanipatia amani, alafu huwa kinanipa tu furaha isiyokuwa na kifani kwa hiyo napenda sana kupiga chombo cha muziki na chombo cha muziki ambacho nakipenda zaidi ni gitaa ni chombo ambalo linafurahisha sana moyo pia sio rahisi kujua kucheza hiyo ala lakini ukishajua ni jambo rahisi sana la kufurahisha kwa hiyo napenda sana.

Nyama ambayo naipenda zaidi ni nyama ya ngombe nyama ya ngombe ndiyo nyama ambayo naipenda zaidi kwa sababu napenda ladha yake na nyama ya ngombe inapatikana kwa urahisi sana na pia bei yake sio ghali zaidi ukilinganisha na nyama hizo zingine nyama ya ngombe ni nyama ambayo ni nzuri katika afya ya binadamu na ina protini nyingi zaidi kwa hiyo ni nyama ambao naipenda, ni nyama ambao unaeza ukaipata kwa urahisi bei yake pia ni bei nafuu kwa hivo pia ni biashara nzuri kwa watu ambao wanafanya hiyo biashara kwa sababu ukienda mahali kwingi unapata butchery nyingi za nyama na kwa kweli nyama ya ngombe ndiyo nyama bora zaidi.

Kwa jumla mchana napenda kula mchele. Mchele ndicho chakula ambacho napenda kula mchana mara nyingi kwa sababu mchele ni chakula ambacho ni chepesi sana na hakiitaji mambo mengi kufanya ili uweze kupika. Ni chakula tu rahisi, unatia maji kwenye sufuria, unaongeza mafuta, unaweka chumvi halafu kisha maji yakisha chemka, unaongeza mchele wako pale ukichemka uive. Unautoa unapika kwa kitoweo ambacho utakipenda wewe mwenyewe kwa hiyo chakula ambacho nakula mara nyingi sana mchana ni mchele kwa sababu ni chakula chepesi huhisi kwamba mwili umejaa sana. Unakula tu kwa kiwango kidogo na mambo yako yanakuwa yako shwari kwa hiyo, chakula ambacho nakipenda zaidi ni mchele.

Kwa kiasi kikubwa napenda asali kwa sababu asali inatumika kwa mambo mengi asali ni dawa, asali inawekwa katika chakula kuongeza na latha, asali ni ni kifaa au ni bidhaa ambayo inatumika pia katika kuweka vitu visioze. Kwa hiyo napenda asali sana wakati pia uko mgonjwa unaweza ukatumia asali wakati unamafua, unakohoa unaweza pia ukatumia asali kama dawa, kwa hio napenda asali.

Siwezi nikasema kwamba napenda kucheza mchezo wa ubao kwa sababu sina uzoefu mkubwa nao na sina tajriba yoyote katika mchezo wa ubao. Labda kidogo tu lakini siwezi nikasema kwamba naupenda huo mchezo. Sio mojawapo wa mchezo ambayo mimi ninaienzi kwa hiyo kama ingekua ni mchezo mingine ni sawa lakini mchezo wa ubao sina uzoefu nao sana na sina ujuzi na mbinu za kuucheza sana. Kwa hivyo siupendi.

Ndio ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipatia uchangamfu kwa kiasi kikubwa kwa hiyo napenda kufanya kazi nyumbani, napenda kuosha vyombo, kufua nguo, kupangusa nyumba na kunadhifisha nyumba iwe safi na iwe nzuri na ya kuvutia. Kwa hivo kwa kiasi kikubwa sana naweza nikasema kwamba napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inaniwezesha kuwa na utulivu pia katika akili na inanipatia ule kuzingatia mambo ambayo yanaendelea katika mazingira yangu. Kwa hio napenda sana kazi za nyumbani.